Mara nyingi wikendi inakuanga ni kazi ya kufanya usafi. Hio ndiyo wakati njema na bora wa kuhakikisha kila sehemu ya nyumba imekua safi. Pia ni wakati mzuri wa kutembea kwenda kuona marafiki na hata watu wa jami. Pia unapokuwa na sherehe wikendi ndiyo siku niema bora maana iyo mi siku ya likizo ambapo watoto hawaendi shule wala huendi kazini. Una muda mrefu wa kutosha kuenda kusherekea na jamaa na marafiki. Pia ni siku ile uneza enda kutembea nje kujiangalilia sinema na wanyama pori.

Napenda kuwa mahali patulivu, mahali hapana kelele. Hapo ndipo mahali ninapenda sana kuwa nimetulia. Hata hivyo wakati mwingine napenda kuwa peke yangu mahali nje kama msituni nikipigwa na hewa mzuri ya utulivu wa mto ama wa miti ilio kichakani nikisikiza ndege wanapowika vizuri, ati unasema aje.

Wakati wa mvua unaeza kuwa wa baraka au kero kutegemea na jinsi unavyojipanga. Baadhi ya shuguri unaeza weza kufanya kuringana na mazingira yako. Mvua ni wakati mwafaka wa kuturiza akili na kufurahia uturivu nyumbani. Wakati huu ndio wakati wa kumariza kile kitabu unachoanza miezi mitatu iliopita. Hivyo kusoma vitabu wakati wa mvua ni kitu unapata napenda kufanya. Kupika vyakura vya joto. Mapishi mapya ya supu, chai ya viungo au mandazi moto. Wakati wa mvua ndiyo wakati unaskia zikiwa na tamu zaidi. Pia kutazama firamu. Tengeneza mazingira ya sinema nyumbani ukiwa na branketi na popcorn. Mpia michezo ya ubaoni. Cheza dhuma drafti karata na rudo ni michezo mzuri sana ya kucheza na familia au marafiki. Shuguri za inje, kama hunahofu ya kulowa, kama wewe ni mpenzi wa asiri ya mvua, inatoa fulsa ya kipekee ya kirimo bustani. Huu ndio wakati wa kupanda mbegu au miche, kwani athi inakua na unyenyefu wa kutosha. Pia ni wakati mzuri wakupiga picha. Mazingira yanakuwa na rangi ya kijani, inayookorea matone ya maji, yanatengeneza picha nzuri sana. Nafurahia kupiga picha wakati kuna mvua. Pia ninapendeza sana kutembea kwenye mvua. Kunasaidia kupunguza msongo wa mawazo. Maji na matone ya mvua yanapo tiririka, unasikia, unasaidika kupunguza msongo wa mawazo. Ukiwa ndani, kuna shuguri za uzarishaji. Usafi wa ndani, huo ndiyo wakati mwafaka wa kupanga kabati nguo au safisha maeneo ambayo hua huyasugui. Mahana huna shuguri mingi inje. Pia ni wakati wakujifunza ujuzi mpia. Kukusanya maji pia ni wakati mzuri wa kukusanya maji ya mvuwa. Na unayahifathi vizuri kwa matumizi ya badae.

Napenda kufanya kazi na wengine. Maana waswahili walisema umoja ni nguvu na utengano ni uthaifu. Na pia wakasema kidole kimoja hakivunji chawa mkiwa wengi kazi huonekana kukuwa rahisi. Kwani mnafanya kazi mkiwa na umoja. Hivyo kazi inaenda kwa njia ya haraka. Mbali ukiwa peke yako, hiyo kazi uenda na huchukua masaa mingi. Maana ni wewe peke yako unayoifanya. Lakini wakati mko wawili ama zaidi, hiyo kazi inaonekana ikiwa rahisi na ata inaeza kuishia kwa njia ya haraka. Hivyo napenda kufanya kazi tukiwa wengi, ndiyo kazi inakuwa rahisi na inaisha haraka.

Kuongeza uzalishaji sio tu kufanya kazi nyingi. Mbali ni kufanya kazi kwa akili zaidi. Kupanga vile utaweza kufanya mazao yako yawe mengi zaidi. Hio ndiyo njia moja ya kuongeza uzarishaji. Kwanza unatengeneza kile unachotaka kutengeneza alafu unaandaa vitu zako, unaangalia ni nini kinafaa kuongeza, kama vile kutia hiyo kazi nguvu zaidi, ili iweze kukupa uzalishaji bora wenye mazao mingi.

Leorne messi aliye julikana kama lapumba alichukuliwa na wengi kuwa mchezaji bora zaidi wa mguu. Mafanikio yake makubwa, Messi amevunja karibu kila rekodi inayewezekana kutoka soka. Balona ndiye mchezaji aliye ongoza kwa kutoa tunzo hii mara nyingi zaidi duniani. Mesi amefika kombe la dunia mwaka wa elfu mbili na ishirini na mbili alifika kilele cha mafanikio yake ya kuongoza Argentina kuwa ubingwa wa dunia kule katalo. Taji ambalo lilikuwa linakosekana kwenye kabati lake. Ameshinda mataji mengi akiwa FC Barcelona ikiwemo UEFA Champions League mara nne na rara ligi mara kumi. Safari ya klabu ya FC Barcelona, hapa ndipo alipo jizorea tifa alifunga mabao mia sita na sabini na mbili rekodi ambayo ni ngumu kuvunjwa na mchezaji mmoja ndani ya klabu moja.